Kipaumbele cha mawasiliano kazini ni kuhakikisha kwamba taarifa zinawasilishwa kwa njia iliyowazi, sahihi na kwa wakati. Hii inasaidia wafanyakazi kuelewa majukumu yao, kupanga kazi vizuri na kuepuka migongano au makosa. Mawasiliano yenye kipaumbele hutoa nafasi ya kushirikiana kwa ufanisi, kutatua changamoto mapema na kujenga mazingira ya kazi yenye uwazi. Kwa kufanya hivyo, timu inaweza kufanya kazi kwa umoja na kufikia malengo ya taasisi kwa urahisi zaidi.

Napenda kununua vyakula zaidi hasa vile vinavyofaa afya na vinavyorahisisha maisha ya kila siku. Mara nyingi huchagua matunda, vitafunio na bidhaa zinazohitajika nyumbani kwa sababu hunifanya nijisikie nimejiandaa vizuri na nina uhakika. Wa kuwa na lishe bora.

Wazo zuri ninalo leo ni kupanga majukumu yangu kwa mpangilio ili nisipoteze muda na kuhakikisha kila kazi inakamilika kwa ufanisi pia nimeamua kutumia muda wangu kwa busara kutulia zaidi na kuwa na mtazamo chanya katika kila jambo hili wazo ndilo litakalo nisaidia kuwa na siku yenye mafanikio na ustawi.

Kazi za dharura ninazozishughulikia kwa kuweka kipaumbele na kufanya maamuzi ya haraka lakini yenye umakini. Mara nyingi huanza kwa kutathmini uzito wa tatizo, kupanga hatua muhimu za kuchukua kisha kushirikiana na watu wanaohusika ili kupata suluhisho kwa wakati.

Mfereji wa tv ninao fuata zaidi ni KTN kwa sababu una vipindi vizuri vya habari, elimu na burudani. Wanatoa taarifa kwa wakati na kwa njia iliyo wazi na kuaminika. Vipindi vyao pia vinaendeshwa kitaalamu. Jambo linalonifanya nipende kuangalia KTN kuliko mfereji mwingine. Huu ndio mfereji ninaufuata mara nyingi kupata habari na burudani.

Unatumia simu yako kwa nini zaidi? Ninatumia simu yangu zaidi kwa sababu inanisaidia niweze kuwasiliana na watu wenzangu. Sanasana marafiki na familia. Pia ninaweza kufanya kazi zangu kwa simu na pia ninaweza kusearch kwa google mambo ambayo sielewi. Ili niweze kuyafafanua katika kazi yangu. Pia napenda kutumia simu yangu zaidi kwa burudani na kuweza kujua mambo ya nayoendelea kutumia habari.